Mimi husherehekea siku kuu na familia yangu. Tunatembea mahali pageni kwa mfano kwenye park. Au kwenye bichi kutembea, kula vizuri. Kuona wanyama mbugani na kadhalika.

Mimi huelekea kwenye mbuga za wanyama, kwa mfano mimi hutembea Masai Mara. Mbuga ya wanyama, mimi huenda kuangalia wanyama tofautitofauti, katika mbuga ya wanya.

Kabla ya kulala mimi ulasapa. Kisha hutazama televisheni kuangalia habari za nchi. Au kutazama mpira kisha napiga sala zangu kwa mwenyezi mungu. Kabla ya kulala kisha naelekea kitandani na kulala.

Naam, mimi napenda kujifunza historia sana. Vilevile mimi ni mwalimu wa historia. Kwa hivyo napenda historia sana. Historia inatukumbusha mambo yaliyotokea kitambo. Pia inatufanya tupate kuendeleza ile nasema tamaduni.

La hasha, mimi upande wa mziki sija sipendi sana mziki, kwa hivyo sijajihusisha nita sana, mimi mwalimu kwa hivyo na huwa sipendi mambo ya mziki sana.

Mimi waangelesha kwa njia ya adabu heshima na pia waangelesha kwa ile kuna sema kuwapa mawaitha ya kazi. Jinsi navyofanya kama amekosea pia sisi ucheka.

Mimi napenda kuchora, nilipo kuwa shule ya upili, nilikuwa mchoraji hodari sana, nilikuwa nachora, wachezaji kwenye magazeti, walimu, pia ata michora ambazo ziko kwenye vitabu.

Kitu niliyojifunza katika maisha hii hapa duniani, ni ile kuwa na utu kujali kila mmoja, na kazi ambazo anafanya. Au, kuwapenda wote na kuwa jali wote kama viumbe, moja.

Ndiyo mimi hununua vitu mtandaoni. Kwa mfano mimeununua vitu kama vile manguo viatu, simu, televisheni, rununu. Na pia na hata pia chakula. Kwa hivyo mimi hununua vitu mtandaoni.

Mimi huwelekea kwenye gym, piga zoezi, ninapotoka kazini, au ninaenda uwanjani kucheza mpira kidogo, kisha narejea, naoga, na kula sapa, kisha natazama televisheni kidogo, baada, baadae, naingia chumba cha kulala, iliniweze kupata lepe la usingizi.

Mwandishi ninayempenda wa kitabu ni mwandishi ambaye aliandika kitabu cha kidagaa kimemwozea ambaye ni Ken Walibora licha ya kwamba alifariki Ken alikuwa mwandishi shupavu mwandishi hodari ambaye alikuza wengi katika kazi hii yake ya uandishi.